Napenda kuhusu shirika langu vile kuna vibe ya teamwork na support, wote wanashirikiana na kusaidiana pale kuna changamoto na kila mtu anayeshimu kwa effort zake, pia napenda vile kuna disciplines na rules zinasaidia kila kitu kiende poa na environment ni safe na friendly, wakati mwingine kuna trainings na opportunities za kujifunza zaidi vile hunihelp kukuwa binafsi na.